Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye ni mwenye nidhamu, mwenye heshima, mwenye adabu na kiongozi ambaye anathamini, mahitaji ya watu ambao anawaongoza. Kiongozi ambaye anajipa sifa si kiongozi sahihi.

Nafanya mazoezi ya mwili marambili kwa siku. Mara ya kwanza ni ya asubuhi ni napo amka kabla ya kufanya shughuli zozote za siku. Nafanya mazoezi kwa kukimbua kilometer kadhaa na pia majira ya jioni. Nafanya mazoezi kwa kutembea ilikuweka mwili yangu kuwa na afya bora.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, sana sana vyombo, huwa natumia vyombo vya kioo ama vyombo vya mabati, kama vile sahani, vijiko na vikobe, inazuia huaribikaji wa mazingira.

Nimewahi kusafiri kwa ndege kutoka inchi yangu ya Kenya hadi inchi ya uarabuni ilikuwa nimeenda huko kutembea na nilipata kusafiri. Nilipata usafiri mzuri kwenye hewa na nilipata kupata kutumika vizuri na wafanyi kazi kwenye ndege.

Ndiyo, ninapenda kupanda milima. Sana sana wakati ya mbao ninafanya mazoezi, huwa napenda kupanda milima. Ili misuli yangu ya mwili iweze kunawawili pia nipate kupata afya njema. Kupanda milima uwarahisi na kwakufurahisha wakati mbapo munafanya kama kikundi na marafiki zako.

Mimi ni mtu wakuwai, mtu ambaye huchelewa huwa anaharibu mipango na vile vile anaweza kupoteza bahati mzuri. Kuhuai mapema inaakikisha kuwa umefanya mambo heni kwa muda ambao unastahili na vile vile kuokoa wakati.

Ujuzi hambao nina hitaji kuimarisha ni ujuzi wa kutumia tarakilishi. Kwa maana ulimwengu wa sahi kama hujui kutumia tarakilishi jinzi inavyofaa unapata umepitwa na mambo mengi sana vile file unaweza kupoteza kazi yako. Kwa kutoweza kutumia tarakilishi file inavyofaa.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi hujipa nguvu. Kwa maana, kuna watu wengi hambao wangetamani kuwa katika hiyo kazi ambayo inafanya lakini hawana uwezo. Kwa hivo najitahidi kufanya kazi kwa roho moja na pia kuweza kusaidia hambao wanasita kufanya kazi yao.

Programu ya simu habaya uwanatumia kila siku ni programu ya kupiga simu. Hii inawezesha kuwasiliana na familia yangu, watoto wangu na wafanyikazi wezangu. File file inawezesha kuangea na bossi wangu. Kuusu file nitaendeleza kufanya kazi ya ofisi.

Kinyaji chambaridi ni nachokipenda ni manji ya barafu. Maji ya barafu, upea mwili, ngufu, file file ni mzuri kwa kuchangamusha akili. Maji ya barafu hunaeza kunywa wakati wowote. Kama ni asubui, mchana, pia jioni, kila wakati hunaeza kunywa maji ya barafu.

Ningependa kutembelea nchi wa uingereza nchi wa uingereza. Una watu wazuri ambao ningependa kuingiliana na wao moja kwa moja ili kusoma maadili yao. Mambo abao wanayoyapenda mambo ambao wanapenda kufanya na mambo ambayo yamefanya mji wao kuendelea zaidi kuliko miji yote duniani.

Weekend hambayo huwansa jumamosi and jumapili ni wakati hambao familia ukuja pamocha kupumzika kutokana na kazi nyingi hambao tumefanya wiki mzima. File file huwa tunaenda kupata kahawa kupata maji ya barafu pia kupumzika kuweza kufurahia maisha tukiwa na familia yangu.

Udhaifu wangu haswa kazini ambao sana sana ni kufanya kazi kwa muda mwingi na kujisahau huwa naushughulikia kwa kuongea na wezangu na kuwaambia wanikumbushe. Wakati ambapo masaa ya kazi inapoisha ili niweze kupumuzika na kupea akili wakati wa mapumuziko.

Ninapendelea chakula chenye ladha ya kitunguu, chakula ambacho kimewekwa kitunguu kwa wingi, na ambacho kimekarangwa vizuri huwa kinanipea ladha kweli kweli na huwa napenda kukila pamoja na familia yangu, na pia ninapenda kukitengeneza ili niweze kula chakula ambacho mimi mwenyewe nimekitengeneza.

Mwalimu wa shuleni ambaye ninayemkumbuka ni mwalimu wa hesabu ambaye alikuwa ananipenda zaidi vile vile kunipa motisha ya kutia bidii kwenye masomo yangu. Nikiangalia maisha ya usoni l ambapo nitajifaidi na kufaidi dunia nzima kwa ujuzi nitakaopata shuleni.